Kwanza kabisa nataka kufika katika kiwango cha juu katika kazi yangu. Mimi mwenyewe ni mhandisi na nataka kufika katika board kuu ya wahandisi niwe mwenye kiti wa chama cha wahandisi katika nchi yetu hii na nitafurahia sana ni kifika kiwango hicho.

Somo nililopenda katika chuoni na shuleni ilikuwa somo la hesabu kwa kuwa ilikuwa lina husu nambari na mimi ni mpenzi nambari moja nambari na napenda kucheza cheza na nambari ili nipate jawabu kulingana na swali na nambari zilizopo. Na pia kulikuwa na mada ya takwimu ambayo nilipenda sana katika masomo yale ya katika somo lile la hesabu.

Lengo langu la muda mrefu katika kazi yangu ni kuhakikisha kuwa nimekuwa kiongozi katika kiwanda ambacho nakifanyia kazi na kuweza kukizongeza katika kiwango kingine kikubwa zaidi ili kuhakikisha kuwa tuko katika nafasi bora dunia mzima kama kiwanda nambari moja.

Kinywaji ninachokipenda ni kahawa kwa sababu kinywaji hicho nikikunywa huwa nahisi kuwa mwili umechangamka, na pia nikikunywa hicho kinywaji huwa nahisi kuwa akili pia imechangamka, na inafukuza usingizi, na ninapata wakati mzuri ninapofanya kazi zangu za kimwili na za kimsingi. Na hata uko kazini pia nafurahia nikifanya kazi zangu kwa kuwa, nimepata kinywaji ambacho kinanisaidia katika akili na katika mwili kuwa mchangamfu.

Kwa mara nyingi huwa natumia simu yangu mchana, mchana kwanzia saa mbili, mpaka saa nne za usiku na pia napenda kutumia simu yangu katika programu ya whatsapp kwa kuwa natumia simu yangu whatsapp kwa kuzungumza na watu wengine kwa ajili ya biashara na hata kazini pia natumia whatsapp ku zungumza na watu huko na wafanyikazi wenzangu huko simu yangu ya kwanza ilikuwa simu ya Huawei Y6 Prime. Nilipata hiyo simu mwaka wa elfu mbili kumina tisa na simu yangu imensaidia kimaisha kwa ajili ya kuzungumza na watu wengine na napenda pia kufanya udakuzi katika mitandao kujua mambo mageni ambayo yamekuja katika nchi hii na dunia hii nahisi muda mzuri wa kuzima simu yangu ni usiku ninapolala na naiyawasha asubuhi ninapoamka.

Sijapenda kupiga vyombo vya muziki kwa sababu sijajifunza vyombo hivyo na sijajua vile hivyo vyombo vinafanya kazi sasa kwa sababu hiyo sijajua kupiga vyombo vya muziki na kucheza hizo vyombo.

Mazoezi yangu ambayo nafanya kila siku asubuhi nikiamka ni mazoezi ya kukimbia. Nakimbia zaidi ya kilomita nne na kurudi kwa hivyo ni kilomita nane kwa jumla nimefanya hivyo maratano kwa wiki napenda kuifanya asubuhi, haswa ninapofanya mazoezi hayo huwa nahisi mwili kuwa umekuwa rahisi na nawezafanya kitu chochote baada ya hapo.

Naam nimeenda katika tamasha la mziki naa lilikuwa limeandaliwa katika sherehe za kuvuka mwaka katika eneo linalo itwa uhurupark kule Nairobi na nilifurahi sana kukutana na wanamziki ambao ninawaenzi na wamekua katika maisha yangu tangu nikuwe mdogo nikiskiza nyimbo zao na nilifurahi sana.

Nyama ninayopenda ni nyama ya kuku. Nyama hiyo hukua nyama tamu sana, inafurahisha. Na nyama hio hupikwa kwa wakati mfupi sana na hukuwa nyama rahisi sana kupika na inakuwa nyama tamu sana. Inapikwa kwa wakati mfupi na inafurahisha pia.

Napenda kuvaa nguo zenye zimetengenezwa kwa kitenge, kuashiria kuwa napenda utamaduni na napenda utamaduni wetu venye huko na nafurahia kuonyesha kuwa napenda kuvaa nguo za kitamaduni.

Napenda mfereji wa TV ya CNN napia wa Al Jazeera kwa kua napenda kujua matukiu ya yonatokea katika dunia ya sasa na mifereji hiyo mbiwili hunisaidia kujua ni eneo ni tukio gani li metokea mahali gani katika dunia hii.

Mimi huhifadhi pesa zangu kwa njia ya benki ambapo naweka pesa zangu kwenye akaunti za kuhifadhi pesa na pia nahifadhi pesa zangu kwa kutumia simu kwa njia ya Mpesa ambayo imewezesha kuhifadhi pesa kuwa rahisi.

Napenda mikutano ya kisiasa kwa kuwa katika mikutano hiyo napata kujua maneno gani ambayo yanatendeka katika nchi yetu hii ni kiongozi mgani ambaye analeta sera ambazo zitarudisha nchi hii nyuma na kiongozi mgani ambaye analeta sera za kutunufaisha kwa hivyo napenda mikutano ya kisiasa.

Kabisa mimi napenda kufanya kazi kwa umoja naita watu wengi wananisaidia kufanya kazi yangu ndio niweze kuhakikisha kuwa kazi hiyo imefanyika kwa wakati unaofaa mara ya kitu cha pili napenda kufanya kazi yangu kwa haraka kabisa na kufanya kazi kwa ueledi mkubwa iliku hiyo kazi ikuwe kazi ya maana na muhimu kwa mtu yeyote ambaye atakuwa anaitaka kuipitia kazi hiyo atapata kuwa ni kazi muhimu na ni kazi imefanywa kwa ueledi.

Kwanza kabisa mimi napenda kusoma, kwa kuwa, nikisoma, mimi huhisi kuwa vitu vingi hubaki kwa hakili, kuliko kuandika, naa pili mimi nafanya kazi kwa kutumia tarakilishi, sasa siandiki sana ila nasoma sana.